Ninapendelea kitanda kizuri kwa kuwa kitanipa nafasi ya kusikia vizuri ni kilala. Kitanda kinaeza kuwa kigumu ndio, kinaeza kaa kwa miaka mingi, lakini kitanda kizuri kinakupa ata una furaia tu ukilala kwa hicho kitanda. Kwa hivyo mimi ninapendelea kitanda kizuri. Naam.

Mazingira ya kazi ninayo yapenda ni mazingira matulivu, yenye amani, naam mtu hata nafasi ya kufikiria vizuri kwa hivyo kazi hufanyika haraka. Kama mazingira yangekua na vita, mazingira masumbufu, kungekuwa na tashwishi, lakini mazingira yenye amani na utulivu na inawapa watu muda hata wa kufikiria vizuri kufanya kazi yao kwa haraka bila bila tatizo lolote.